Swali nauliza, napata habari wapi, naezanza kwa kusema kwamba mimi mtu ambaye napenda kufuatilia habari na habari naezatoa katika pahali tofauti, pali mtandaoni. Na kwanza mi ni mtu ambaye napenda kujua sana, napenda kujua vipi, vitu na vinavofanyika katika sehemu mbali mbali, inchini ama ulimwenguni. Kwa hivyo inamaanisha, mi ni mtu ambae naangalia habari katika pale mtandaoni, naangalia kama vile citizen tv, kama vile ktn, pia mi ni mtu ambae naangalia habari kupitia youtube, kupitia simu yangu katika pale tiktok ama pia x, unapata kwamba unaweza kusoma habari nyingi kupitia mitandao tufauti, pia mi ni mtu ambae huwa naangalia BBC. BBC ni stesheni ambao unapata inaonyesha vitu ambavo vinaendelea katika dunia, duniani mzima. Na unapata kama stesheni kama KBC inaonyesha vitu ambavo vinafanyika nchini Kenya haswa peke yake. Kwa hivyo mtu ka mi ni napotaka kujua vitu vinavyofanyika dunia ni mzima natazama CNN ama BBC. Kama ni vile vya kujua katika nchi yangu natazama katika runinga ya Citizen, KTN ama KBC.

Swali linauliza je napenda kupanda milima naam kwa hakika mimi ni mtu ambaye napenda kupanda milima. Na katika ile hali ya kupanda milima unaweza sema kwa kweli nimeweza kujifunza mazoezi mengi na tofauti. Kwa mfano mimi ni mtu ambaye nilikuwa ambaye nimenenepa sana kitambo awali na nilikuwa na kilo nyingi. Nawezakuambia katika ili hali ya kunenepa ili nifanya nisiwe najiamini yani nisiwe mtu ambaye anajiamini sikuwa napenda mwili yangu ama ungepata kuna watu wengine wengenizungumizia kusema kwamba amenona sana na hapo ndipo niliona kwamba inanibidi nianze kukuwa mtu ambaye anachukulia afya yake kwa bidii sana ni kanza kufanya mazoezi kama kuruka kamba, ni kanza kufanya mazoezi kama kukimbia, kutembea na pia nilipopata nguvu zaidi niliweza kupanda milima kwa sababu huwezi amka tu leo na uamwe kupanda milima lazima ukue umeanza umejua kufanya mazoezi na katika hili hali ya kufanya mazoezi mwili wangu ulipata nguvu nileweza kupunguza kilo na nikaanza kupanda milima na hadi wa sasa naweza sema kwamba nimeweza kupanda milima kama tano naweza taja kathaa kama vile Mount Longonot, Mount Kenya, Mount Kilimanjaro na naweza kwambia kwa kweli na zingine tu ambazo tu ziko katika kijiji changu na naweza kwambia kweli kila siku milima tufauti huwa zina kufanya yani ikufunze uwe na nguvu na pia inakufanya tu uwe mvumilivu na unapo maliza kupanda milima huwa unahisi kwamba wewe mwenyewe unajifurahia kwa kila kitu ambacho umefanya. Na kwa kweli naweza sema, katika hii hali ya kupanda milima, juu nimepanda milima pia na marafiki zangu, nimepanda milima na watu wengine ambao sikua nawajua na hadi tumekuwa marafiki. Na katika hii kikundi ambacho tumetengeneza ya mazoizi ya kupanda milima, tumeweza kusaidiana ili tuweze kuchunga afya yetu na pia kukua watu bora zaidi.

Swali linauliza, natazama video wapi mtandaoni? Naweza anza kwa kusema kwamba, mimi ni mtu ambaye napenda kutazama video sana. Na katika ile hadi ya video, unapata kwamba inaweza kuwa video ya kutazama maarifa. Pale katika stesheni ya habari, unaweza pata kwamba inaweza kuwa video ya vitu ambavyo vinachekesha. Unaweza pata pia inakuwa tu video ambayo ndiyo unatazama unapopumzika. Na mimi ni mtu ambaye natazama video katika, kama kama ni vyombo vya habari, huwa natazama video katika stesheni kama vile BBC, kama vile KTN, kama vile Citizen. Hizo ni stesheni ambazo zinanieleza kwamba, kutuonyesha kwamba vile watu ambao tumechagua kama viongozi wetu wanafanya kazi gani, nini inaendelea katika nchi yangu, ama nini inandelea pale duniani. Kama ni video zile za kuburudisha, unapata kwa mara nyingi huwa nakuanga pale TikTok, ambapo unapata kuna video vya kuburudisha kama vile watu wakipika, wengine wakipiga densi, wengine waki wakiimba, yaani ni vitu video ya aina nyingi, pia zingine ni za kufunza. Kama ni vile video vile kama vile za kutazama kama vitu ambavyo vimeigizwa unapata mimi natazama katika pale chombo kama cha Netflix ama pale YouTube na naweza kuambia kwa kweli mtandao ama teknolojia imeleta manufaa mengi katika maisha ya mwanadamu kwa sababu katika ile hali ya kusoma na kujua mengi unaweza kujifunza mengi.

Swali linauliza ni zoea gani nzuri ambalo ninaweza kulijenga. Kila siku hasa asubuhi au jioni nachukua muda mfupi kupanga kazi zangu na kutathimini siku. Najiuliza nini nilifanya vizuri, wapi nilipokosea na nifanya nini bora kesho. Zoea hili limenisaidia katika kuwa na mwelekeo, kuepuka msongamano wa mawazo na kufanya maamuzi yenye tija zaidi. Pia nimeweza kujijengea zoea la kujifunza kitu kipya mara kwa mara Inawezakua mebi ni kusoma, kusikiliza maudhui ya kielimu, kuuliza maswali na unapata kwamba hili inanisaidia kupanua maarifa na kubaki na akili iliyo wazi kwa mawazo mapya Pia naweza sema zaidi ya hapo nimejifunza kusimamia muda wa kueka vipaumbele na kuepuka kuahirisha kazi Hata kama si kila kitu huenda kama nilivyopanga, zoea hili hunifanya niwe na nidhamu na uwajibikaji. Pia, naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye nimejifunza lazima nichunge afya yangu. Katika ile hali ya kuchunga afya yangu, kwa wiki, mimi ni mtu ambaye nafanya mazoezi mara ine ama mara tano kwa wiki. Hii inisaidia niwe mtu ambaye, yani napondelea kuzeeka sitashikwa na magonjwa kama vile ya sukari, kama vile ya roho, ama kwa na mafuta mengi. Kwa ujumla, haya mazoea yamenifanya kuwa mtulivu zaidi, mwenye maelekeo na mwenye kujamini katika kazi na maisha ya kila siku.

Swali lina uliza je ni nahifadhi kitu cha thamani. Na nawezasema kwamba ndiyo, nahifadhi kitu cha thamani ingawa thamani yake si ya pesa balia ya kihisia. Ninaifadhi maarifa, kumbu kumbu na mafunzo ninayokusanya kila siku. Kila uzoefu, kosa au maafinikio ni kitu cha thamani kwangu kwa sababu hunijenga na kunifanya niwebora zaidi. Navihifadhi kwa kutafakari, kujifunza na kubadilisha tabia zangu kulingana niliyopitia. Pia ninaona thamani kubwa katika imani, uaminifu na hishima. Hivi ni vitu nisivyo viweka kwenye sanduku, bali moyoni na katika matendo yangu vina nisaidia kudumisha mahusiano mazuri na kufanya maamuzi yenye busara. Kwaufupi, mini mtu ambaye naifadhi vitu vya thamani ambavo havi potei kiraisi na haviwezi kuibiwa kama vile maarifa, maadili na uzoefu wa maisha. Na hata kama unapata ni zawadi ambayo mtu amenipatia, mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwa ambaye zawadi hicho nakithamini na siwezi peya mtu ama siwezi ipoteza kwa sababu hiyo ni kitu ambayo miaka zinapokuja unweza kujikumbusha nani aliekupa.

Swali lauliza napendelea kitanda kigumu au kizuri naeza sema kwamba mi ni mtu ambaye napendelea kitanda cha kati kuelekea kigumu. Si kigumu kupita kiasi wala laini sana. Na kwa ndiyo sababu kwa upana kwanza afya ya mgongo kitanda kigumu kiasi husaidia kuweka mgongo katika mkao wa asili na inapunguza maumivu ya mgongo wa chini na shingo kwa sababu mwili hauzami sana. Kitanda laini kupita kiasi hunifanya nihisi kama mwili unazama na mgongo kupinda. Jambo linaloweza kusababisha maumivu baada ya kuamka. Pili, usingizi wenye ubora, kitanda cha kati hunisadia kubadilika, badilika usingizini bila kuhisi nimezama au kushindwa kugeuka. Hii hunifanya usingizi uwe mtulivu na wa kina zaidi na naamka nikiwa na nguvu. Tatu, msaada wa mwili mzima. Kitanda kigumu kiasi huunga mkono vizuri mabega, kiuno na nyonga. Hii ni muhimu hasa kwa watu mtu anayelala chali au ubavuni kwa sababu uzito wa mwili husambazwa vizuri. Hata hivyo, kitanda laini, kina faida zake pia ni kizuri kwa watu wanaopenda hisia ya faraja na joto au wale wanaolala ubavuni mda mwingi kwani hupunguza presha kwenye mabega na nyonga. Tatizo huja pale kinapokua laini kupita kiasi. Kwa ufupi, kwangu mimi naona kwamba kitanda kigumu kiasi, inakusaidia katika pale afya ya mgongo, msaada nzuri na usingizi bora. Kitanda laini sana, faraja ya mda mfupi lakini kinaweza kuathiri mkao wa mwili. Kwa hivyo, napendelea kitanda cha kati hadi kigumu kwa sabu kinachanganya faraja na afya kwa pamoja.

Swali ninauliza na shambulia aje mabadiliko kazini. Ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya, mpangilio na utayari wakujifunza. Kwa sababu, ninaamini mabadiliko ni sehemu ya ukuwaji wa kitaaluma. Hivo ndivo, nina vyokabili kwa upana. Kwanza, ninayakubali kisaikolojia badala ya kuyapinga na au ya kuyaogopa. Ujitahidi kuyaelewa na kuyakubali kama fursa na ya kujifunza Najua kuwa mazingira ya kazi hubadilika mara kwa mara Iwe ni teknolojia mpya, majukumu mapya au mtindo mpya wa uongozi na kuyakubali mapema kunipunguzia msongo wa mawazo Pili natafuta kuelewa sababu ya mabadiliko kujiuliza kwa nini mabadiliko haya yanafanyika Yanatatua tatizo gani na hii hunisaidia kuyaona kwa mtazamo mpana na kuyaunga mkono kwa kuelewa badala ya shinikizo. Tatu naeza sema kwamba, najifunza haraka na kujiboresha. Nikikumbana na mabadiliko ya mfumo, taratibu au zanaa mpya, mi hujituma kujifunza kwa kuuliza maswali, kusoma miongozo au kuomba mafunzo. Sio kuuliza kama udhaifu bali kama njia kuwa bora. Nne, nabaki mnyombofu, najua si kila kitu kitaenda kama nilivyozoea. Hivyo, ninahitaji kubadilika bila kulalamika. Unyombofu hunifanya niwe mtu wa kuaminika na naeleweka kirahisi katika timu. Tano, nawasiliana wazi na kwa heshima. Ikiwa nina changamoto au mapendekezo kuhusu mabadiliko, huyawasilisha kwa njia ya heshima na yenye kujenga. Mawasiliano mzuri inasaidia kuondoa sintofahamu au kuimarisha ushirikiano katikati ya timu wakiwa pamoja au na wewe ambao umeandikwa kazi na mdosi wako. Ya mwisho naeza sema nawaunga mkono wenzangu najua mabadiliko huathiri kila mtu kwa njia tofauti. Hivyo najitahidi kuwa mstari wa mbele katika kusaidiana, kutiana moyo na pia kushirikiana kwa maarifa. Kwa ujumla, mabadiliko kazini naichukulia kama daraja la maendeleo, si kikwazo. Kwa sababu unapochukulia vizuri hautapata kwamba ni kitu ambayo inakusumbua akilini. Kwa kuyakabili kwa akili ilio wazi nidhamu na mtazamo chanya, hujiweka tayari kukua kitaaluma na kuchangia zaidi mafanikio ya shirika.

Swali lauliza niambie kuhusu majira ambayo ninayopenda. Unaweza kushiriki ni majira gani unayoipenda zaidi? Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda majira ambayo ni kiangazi. Na imeulizwa kiangazi masika au vuli mimi ni mtu ambaye napenda kiangazi. Kwa sababu katika ile hali ya kiangazi unapata mimea huwa tayari ziko tayari kuvunwa. Ili chakula iweze kuuzwa na pia watu wapate chakula na pia katika katika majira haya gani kilichoweza kufanya upe kitu ambacho kilifanya nipende majira haya ni kwa sababu unapata kwamba watu wanakuwa nje sana wengi, watu unapata kwamba hawajifungi katika manyumba zao ni shughuli gani unazopenda kufanya majira haya naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye katika majira haya utapata kwa mara nyingi Naweza kuwa nimeenda kuogelea katika bahari Nimekutana na marafiki tuende pale baharini tutembee kama vile bahari ya Indian Ocean Tuogele, tukae, tunywe maji ya mnazi Tule madafu twende tu tutembee, tuangalie mazingira na pahali pa kutembea Unahisi vipi kuhusu hali ya hewa wakati huo Kwa kweli, hali ya hewa wakati huo huwa haikuwi safi kama wakati wavuli au masika Lakini pia si kibaya sana kwa sababu unapotulia pahali pa uko chini ya mti huwa unaweza kubarizi kwanza pale katika baharini kaa tu chini ya mti wa mnazi unapata unaweza kubarizi na kuhisi vizuri Kwa hivyo mimi kia naweza sema kwamba majira ambayo napenda sana ni majira ya kiangazi.

Swali linauliza, je napenda kula wali au ugali, naeza sema kwamba napenda zote, lakini pia nimekua na misimu tofauti ambazo unapata kuna msima ambao nilikuwa napenda wali sana kushinda ugali, na pia kuna msimu ambao napenda ugali sana kushinda wali kwa mfano, nilipokua shule ya upili, yapu nilipukua mdogo, sikuwa mfikata miaka ishirini ya makumi na nani, nilikuwa napenda wali sana, ya ni wali likuwa chakulachangu chakufurahi. Na sikuwa wakati huo sikuwa napenda kujumuika sana kula ugali lakini sasa hivi vilio nimeeza kwa mkubwa kwangu mimi nimependa ugali kwasababu ugali ni chakula cha jadi na katika hili hali ya kula ugali unapata napenda kula na mboga za kenyeji kama vile kabichi, kama vile managu, kama vile mrenda, kama vile sukuma wiki ama pia unapata ukila ugali na maziwa huwa ni chakula kitamu hasa katika kijiji chetu unapata kwamba si ni watu ambaye tunapenda ugali sana na ugali ni ule mle ambao ukila unaweza kukufanya inashikilia tumbo ili usipate na njaa kwa haraka. Na mi nimepata kula ugali na kuku, ugali na nyama ya ngombe, ugali na nyama ya mbuzi. Na pia kitu ambacho napendea ugali huwa hauchukui mda mwingi pale motoni. Maji yanapo chemka, tia unga wako koroga, ongeza unga polepole, hadi ukikoroga, hadi wakati ambapo unga itashikana. Kisha uwache kama dakika tano ama kumi hadi iive vizuri na unapata sisi tunashamba ambayo tumepanda mahindi na katika hili hali ya kupanda mahindi Tunaipeleka mahindi haya katika kisiagi Iliieze kusagwa hili tupate unga wa ugali Kwa hivo mimi nasema nikiambiwa nichague kati ya wali ama ugali Nitachagua ugali.

Swali linauliza msimu gani wa mwaka ambao ninaupenda zaidi. Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda msimu kama vile wa december. Kwa sabu katika ile msimu wa deceber, unapata ni krismasi, familia zinapata kujumwika pamoja, unapata kwamba mnaweza kwa watu wengi ambo huwa wanenda kazi, wameweza kuenda likizo. Na katika ule msimu, unapata familia, marafiki, mandugu, madada, wanaweza kukutuna pamoja kwa sababu wakati mwingine wa mwaka, wengine waposhule, wengine wapo kazini, wengine labda hawako katika nchi, wako katika nchi zengine na msimu wadecember ni kila mtu huwa anarudi nyumbani. Na kwa hivo mimi ni mtu mbaye katika ile msimu naweza kupumzika, naweza kujumika pamoja na marafiki zangu, mandugu zangu, wazazi wangu, tupike, tule, tupige gumzo, tuweze kuongeleshana, kujadiliana na kufanya vitu vingi kama pia hata pia kutembea katika mandhari. Na pia huo ndo msimu mbapo unapata mtu anaenza kupumzika, yani unaweza kulala, unaweza kuwa katika ile hali ambayo haufikirii sana, na ni msima mzuri.

Ninauliza, ninini kinachofanya mazingira ya kazi iwe mzuri? Naezasema kwamba, kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kwa mzuri kulingana na mimi ni kazi ambayo kwa kwanza kweli inakuheshimu wewe kama mfanyi kazi. Kazi ambayo hauta pata unapoenda pale kazini unadhulumiwa kama binadamu pili, unapata ni kazi ambayo inalipa wafanyi kazi wao kwa wakati kwa sababu kunapata kuna zile kampuni ambapo Labda ulipoandikwa hiyo kazi, walieza kukwambia, utakua unalipwa pesa, inapofika tarehe tano, ama tarehe kumi. Alafu inapofika hiyo tarehe ambayo muliagana, unapata wanakulipa, yani masiku baada ya hiyo tarehe ambayo muliagana. Kwa hivo, kampuni ambayo inaheshimu siku ambayo iliandika na ikasema kwamba hii ndio siku ambayo tutakulipa, na hiyo inafanya kitu mazingira iwe nzuri. Pia naezasema, watu wanapo heshimiana katika kampuni wafanyi kazi, ambapo hakuna ulagai, hakuna kudanganyiliana, hapana madharau, hiyo ndo kitu ambacho inafanya mazingira yote ya kazi iwe nzuri.

Swali linauliza je napenda kusafiri na ramani ama GPS? Naeza kuambia kwamba zote ni nzuri lakini kwangu mimi ni mtu ambaye nimezoea GPS. Na naeza sema nimezoea GPS kwa sababu huwa naona inaeza kunilekeza hadi pahali napotaka kuenda kwa mfano. Nikieza sema nataka kutoka nyumbani kama vile mji wa Nakuru na natika kuenda katika mji wa Nairobi. Na labda ninapo endesha gari sijui ile njia ninayo ifuata. Kwa hivo mimi ni mtu nimetumia GPS kwa miaka kama tano sahizi na ninapo anzisha pale nasema nimeanzisha hapa nataka kufika pale. Unapata pia ata GPS ineza kukonyesha ni njia gani unaeza acha kwa sababu labda utapata na kuna msongamano wa magari na ineza kushauri utumie njia nyingine yenye ambao unazapata ni rahisi na itakukolea muda. Kwa hivo mimi nimezoea GPS sana kushinda ramani na ninaona kwamba ina manufa mengi sababu inajua mengi nineza kupeleka pahali popote duniani.

Je napenda asali? Kwa kweli mimi si mtu ambaye napenda asali kwa sababu asali napata kwamba ina sukari nyingi na mimi mtu ambaye sipendi sukari. Lakini najua kwamba kuna watu ambao huwa wanafuga nyuki ili wawezi pata asali. Napata katika ile hali ya kufuga nyuki inapokupa asali ni biashara nzuri ambayo inaweza kukurudisha wewe kama mkulima pesa lakini mimi si mtu ambaye napenda asali.

Swali nauliza mandhari gani mzuri ni mewahi kuona. Neza kuambia kwamba mini mtu ambaye nimetembea sana pa duniani. Nimetembea nchi tofauti na neza taja katha kama vile Rwanda, Burundi, Malawi, Tanzania, Uganda, pale Nigeria, pale Congo. Na neza kuambia katika nchi tofauti, unapata kuona mandhari tofauti kama vile kuona, kama vile kijijichao, kuona milima, mabonde, bahari, na nimeza kuchukua picha nyingi kwa sababu mini mtu ambae napenda kupiga picha. Na katika ili hali ya kupiga picha hua, unayeka kama kumbu kumbu, ambayo uneza iangalia baada ya masiku, ama baada ya miyaka na kujikumbusha, pahali ya lapu ulipowenda, ulipotembea, ukaona nini, nini kilichu kufurahisha. Na pia, katika ile hali ya kupiga picha, ina kukumbusha, uneza kuja kuonyesha watoto wako, watoto wa watoto wako, unyesha watoto wawo, na kwa kuli mi mandhari nzuri ambayo ni meona sana ni bahari. Mini mtu ambae napenda bahari na nimeona bahari nyingi.

Swali linauliza napendelea viatu gani? Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napendelea viatu ambavyo kwanza, havinifinyi. Kwa sababu katika ile hali ya kuvaa kiatu kinachokufinya, huwa unahisi yani hauko huru. Kwa hivyo, ninapo nunuwa kiatu na nunuwa kiatu ambayo ni kikubwa kidogo ili, napo tembea mguu wangu hautabanwa. Napenda viatu wazi ambazo unapata kwa mara nyingi unaweza valia rinda ama sketi. Pili, mimi ni mtu ambaye napenda viatu ambavyo vya mazoezi Kwa vili unapopanda mlima, unapoenda pale gym, unapokimbia viatu vya mazoezi huwa ni vile ambavyo unapata yani ina starehe nzuri na hutoumia mguu wako unapofanya zoezi, tatu napenda viatu vya kazi kwa sababu katika ile hali ya kuvaa viatu vya kazi Unapoenda kazini huwa kwangu mimi natokea vizuri na nakaa vizuri na hizi viatu ambavyo nimezitaja za aina tatu unapata kwamba ni viatu ambavyo pale mimi naenda kununua si bei ngali ni bei ambayo ni rahisi.

Swali linauliza kipawa gani ambayo ninao. Kipawa nilichonacho niuwezo wa kujifunza haraka na kuwasiliana kwa ufanisi hasa katika mazingira ya nayohitaji umakini ni dhamu na kufikiria kwa kina. Ninauwezo wa kuelewa mambo mapya kwa haraka, hata yanapokuwa magumu au sijawahi ku ya kutana nayo awali. Ninapokutana changamoto mpia, mi hu chukua mda kuelewa muktatha wake, kuuliza maswali sahihi na kutafuta taarifa zita kazo nisaidia kufanya kazi kwa usahihi. Hili unifanya niwe mnyumbufu na tayari kubadilika kulingana na maitaji ya kazi. Pia ninakipawa cha mawasiliano mazuri kwa maandishi na kwa mazungumzo na weza kueleza mawazo kwa uwazi, kuskiliza wengine kwa makini na kuwasilisha hoja zangu kwanjia ya kuhe shima na yenye kueleweka. Hii, unisaidia kufanya kazi vizuri na timu kupokea maelekezo kwa urahisi na kutoa mchango unoeleweka. Zaidi ya hapo, ninanithamu na uwajibikaji. Ni kipewa jukumu, mi ufanya bidii kuikamilisha kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa. Ninajua kupanga mda wangu na kueka vipa umbele bila kusimamiwa kwa karibu. Kwa ujumla, kipa wa changu kikuu ni kujifunza, kuzoea na kuwajibika. Mambo hiyo inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira tofauti na kuchangia maendeleo ya kazi na timu kwa ujumla.

Swali linauliza kumbukumbu gani nzuri ninayo kutoka utotoni. Naeza sema kwamba kumbukumbu ambayo nasema kwa kweli sitawai sahau ni kumbukumbu ambapo nakumbuka wifi wangu alieza kufanya harusi nzuri. Na ilikuwa harusi ambayo unapata ni ya kutamanika, palikuwa na keki kubwa sana, nilieza kusimamia hiyo harusi na kuweza kurusha maua. Pia kulikuwa na chakula nzuri na tuliweza kupiga densi na kufurahia Yaani ilikuwa sheree ya kukata na shoka na kwangu mimi hunish kumbukumbu ambayo sitawai sahau kwa sababu nilipokuwa mtoto nilikuwa napenda sana harusi hadi wa leo mi ni mtu ambaye napenda harusi Lakini hiyo harusi nakwambia ilikuwa kubwa yaani Hata watu wa serikali walikuwa wameitwa Gari zilikuwa nyingi, mapambo yalikuwa nzuri watu walikuwa wamevaa vizuri, mziki ulikuwa nzuri na nakumbuka ilikuwa sheree ya siku tatu na tuliweza kutoka nchini na ilikuwa, iyo sheree ilikuwa imeekwa katika nchi ya morocco na naeza kuambia kwamba ilikuwa kumbukumbu sitaisahau.

Swali nauliza, nashugulikia kazi ya dharura vipi? Nezasema kwamba, nashugulikia kazi ya dharura kwa utulivu, mpangilio na umakini wa haraka. Kwa sababu unajua hofu au papara huongeza makosa. Hivyo ndivyo navofanya kupana kwanza, natulia na kutathmini hali. Mi uchukua mda mfupi kuelewa dharura ni ipi, inaitaji nini hasa, na mda uliopo ni kiasigani. Hii hunisaidia kuepuka kuchukua hatua sizo sahihi kwa pupa Pili naweka kipaumbele chajuu kazi ya tharura huwekwa mbele ya kazi zingine zote Utenga mambo ya lazima kufanywa maramoja na yale eneweza kusubiri kidogo ili kushugulikia kilicho muhimu zaidi kwanza Pia napanga hatua zaharaka Hii inafanya uvunja kazi katika hatua ndogo zinazotekeleza maramoja Hii ufanya kazi yonekane rahisi na kupunguza uwezo kano wa kukwama au kuchanganyikiwa nne na wasiliana kwa haraka na kwa uwazi. Mawasiliana wa uwazi husadia kwa kwa mda na kuepusha mkanganyiko. Tano, nafanya kazi kwa umakini mkubwa. Hii napunguza vikuazo, kuepuka usumbofu na kuzingatia kazi hiyo moja kwa moja hadi ikamilike na au ivibitiwe. Mwisho, nafanya tathmini baada ya dharura. Bada ya kazi kukamilika, utathmini kilicho sababisha dharura na nini kinaweza kufanywa kuzuia hali kama hiyo siku zijazo. Kwa kufupi, nakabiliana na kazi za dharura kwa utulivu, kasi yenye mpangilio na wajibikaji kwa kikisha matokeo mazuri hata chini ya shinikizo.

Swali linauliza, unapenda kucheza mchezo gani? Nasema, napenda kucheza mchezo ya video ya mkakati na mchezo ya akili. Hasa, ile inayohitaji kufikiri kwa kina na kupanga hatua mbele. Kwa mfano, unapenda mchezo kama chess kwa sababu unanifanya nitumie mantiki, uvumilivu na uwezo kutabiri hatua za mapinzani. Kila mchezo hunifundisha nidhamu na umuhimu wa kufanya maamuzi kwa umakini. Pia mi hupenda michezo ya video ya stimulation au strategy kama ile inahusisha kujenga, kusimamia rasilimali au kuongoza timu. Michezo hii hunipa nafasi ya kujaribu mawazo tofauti, kujifunza kutokana na makosa na kuboresha mbinu zangu bila madhara ya kweli. Hata michezo ya kawaida kama puzzle, games, hunivutia kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili huku nikiendelea kujichangamsha. Kwa ujumla napendelea mchezo inayochanganya burudani, fikra na changamoto badala ya ile inayotegemea bahati pekee.

Swali linauliza ni study gani muhimu kwa kazi yangu. Naweza sema study ambayo ni muhimu katika kazi yangu ni kuhakikisha kwamba naweza kufanya kazi kwa bidii. Pia nahakikisha kwamba katika study ya kazi yangu naweza kujifunza vitu kama vile teknolojia ili iweze, kuniwezesha nifanye kazi vizuri. Kwa sababu katika ile hali ya kujua teknolojia unaweza fanya kazi bora zaidi. Pia naweza sema kuwa mtu ambaye ni mwaminifu na hana ulagai ni kitu cha maana sana. Kwa sababu katika ile hali ya kuwa mtu anayeaminika inamaanisha kwamba unawezafanya kazi vizuri na unaweza kuaminika katika kazi yako. Na kwa hivyo katika kwa kufanya kazi vizuri unapata kwamba mshahara wako unaweza ongezwa na pia unaweza pandishwa cheo.

Swali nauliza je na gawanya taka zangu, nezasema kwa kika minu mtu ambaye na gawanya taka zangu, lakini pia nezasema kwa mba si kazi ambayo naifurahia kwa kweli. Kwa sababu katika ile hali ya kugawanya taka, unapata kuna mara wakati taka huu unanuka sana na hua inifurahishi, lakini katika wiki unapata na gawanya taka yangu marambili. Na huwa zinachukuliwa kama maratatu kwa wiki. Kuna watu ambao wanakuja, wanazichukua anda kutupa. Na katika pahali na poishi, huwa tunalipa shilingi mia tatu kila mwezi ili taka zetu ziende zitupwe.

Swali lauliza una mahusiano gani na wazee wako. Ninaweza sema kwamba wazee ni watu wa muhimu katika jamii yetu. Na katika ile hali ya kuwa na wazee unapata kwamba wanaweza kupa mawaidha na baraka zao. Kwangu mimi ni mtu ambaye nimeweza kujumuika pamoja na wazee katika kijijini mwetu. Na huwa nawasaidia katika kazi mingi na nawaheshimu sana. Na pia wao wameweza kunichukua kama mtoto wao. Mimi si mtoto wa tu mzee mmoja bali wazee wengi. Na anasema kwamba nawapenda na tuna mahusiano mazuri na huwa na waheshimu.

Swali linauliza unapenda wanyama wa aina gani, neza sema kwamba mini mtu kwanza napenda wanyama, na napenda wanyama wa aina nyingi, napenda wanyama wa kufugwa, kama vile ngombe, kama vili mbuzi, kama vili kondo, pia napenda wanyama pori kama vile simba, chui, fisi, kwa sababu wanyama wa naina nyingi. Kama vile wanyama wakufugwa, uneza wafuga wakupe chakula, uuze pia upate pesa, na pia wale wapori unapata, watali wanapokuja katika inchi yenyu, na wanakuja katika kuenda kuona bugi la wanyama, waneza kuwapatia pesa ambayo inawasedia nchi yenyu. Kwa hivo mini mtu ambaye napenda anyama waina zote, lakini ambao naweza walea ni wale ambapo unapata unawezeka pale nyumbani kama vile paka, ngombe, ambaye nakupea maziwa, mbwa ambaye kuchungia boma, kuku ambaye na kutagia mayai, kuku ule wanyama, na kama vile sungura, kondo, kwa hivo mini mtu ambaye napenda wanyama, napenda pia kushugulikia wanyama wawe vizuri.

Swali linauliza, chakula gani unachopenda zaidi? Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda chakula sana. Na chakula ambacho napenda naweza kwambia mimi ni mtu ambaye napenda kuku. Kuku napenda wa kuchoma, kuku napenda wakukarangwa. Pia napenda kula kuku kama mfano na ugali. Kwa sababu hizi, kwanza kuku huliwa kienyeji ni chakula cha jadi na ugali. Pia napenda kutumbuika kuku na chipsi, kwa sababu huwa inakuanga tamu sana. Pia, katika ile hali ya kukula naweza sema kwamba, katika ile hali ya kula kuku pia napenda samaki, samaki anakuwanga mzuri kwasabu, katika pale nyumbani tuna ziwa ambapo tunapoenda tunafuga samaki zinapokua, tunazikula ama pia tunaziuza na pia unapata, samaki na kuku, ni nyama nyeupe ambayo haina madhara nyingi katika mwili wa binadamu, na huwa si bei ghali napokula sam ugali nakula na samaki ama, tuseme kama samaki na wali, samaki na chapati, na pia na matunda.

Swali ninauliza je nimewahi kufanya kazi ya kujitolea naam mimi ni mtu ambaye nimefanya kazi ya kujitolea kwa mara nyingi kwa sababu katika ile hali ya kujifunza kufanya kazi ya kujitolea unaweza saidia watu wengi kwa mfano nimeweza kufanya kazi ya kujitolea kama vile kupanda mti na katika ile hali ya kupanda mti mimea huwa zinakua na mvua inaponyesha mimea zinamea. Pia nimeweza kuchanga pesa kusaidia mayatima, kama vile wapate nguo, wapate chakula, na pia wale ambao hawana nyumba wameweza kujengewa. Na katika ile hali ya kufanya kazi ya kujitolea, unabadilisha maisha ya watu wengi.

Je natoa sadaka au michango, mimi ni mtu ambaye nimeweza kutoa zote kwa kweli. Kuna wakati ambapo nimeweza kutoa michango, kuna wakati ambapo nimeweza kutoa sadaka. Sadaka nimetoa pale kanisani, ambapo mweza inasaidia katika kazi ya kanisa. Michango pia nimeweza kutoa aina nyingi kama vile kusaidia watu ambao wameza kuathirika, watu ambao wameza kuwa kutaka pesa lakina hawajaweza kufikisha lengo ambao walikuwa wanataka. Na kwangu mimi nafadhalisha michango kwa sababu michango inaweza kubadilisha maisha kila mtu kibinafsi.

Je, napenda kula chakula kitamu? Naam mimi ni mtu ambaye napenda kula chakula kitamu na chakula ambacho ni kitamu huwa we mwenyewe kibinafsi unahisi kwamba inakupa raha we mwenyewe. Ndo maana mimi ni mtu ambaye sipendi kukula tu pahali popote. Napenda kula katika nyumba ya mzazi wangu ama nile katika nyumba yangu. Kwa sababu napenda kuona kwanza chakula kikioshwa vizuri, kipikwe pahali pasafi, kisitumiwe na mafuta mingi. Ndo maana nasema naam napenda kula katika chakula kitamu na kwangu ama kwa nyumba ya mamangu.

Swali linauliza je napenda kununua vitu mtandaoni nawezesema la hasha kwa sababu katika pali mtandao vitu mingi si vya kuaminika kwa mfano kitu ambacho umeweza kuona mtandaoni na unaponunua ulipe uletewe unaweza pata kwamba kitu haikai vile ilivyokua inakaa pale kwa simu. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye nahafadhalisha kuenda pale dukani niweze kujichagulia nini ambacho nataka Kisha napoweza kujichagulia naweza kujua kwamba ni nini na niridhike mimk binafsi Kwa hivyo sipendi kununua vitu mtandaoni.